Ninafanya nini ili kulinda mazingira. Jambo la kwanza ni kuepuka kuchafua mazingira. Kuepuka kuchafua mazingira kwa namna gani? Kwa namna zifuatazo. Moja ni kutumia nishati ambazo hazichafui mazingira. Yaani nishati ambazo ni rafiki kwa mazingira. Mfano nishati ya gesi, badala ya nishati ya kuni. Na kwa njia hiyo, ninapunguza ukataji wa miti. Jambo la pili, badala ya kutupa taka ovyo, ninazihifadhi taka kwenye mifuko au sehemu maalum za kufadhia taka. Kama sio hivo basi ninaziweka kwenye shimo ambalo ni la kutupia taka. Jambo la tatu. Ninajitahidi kupanda miti. Hasa pale ninapokuwa katika mazingira ambayo ni mapana au mazingira ambayo ni ya nyumbani. Pakiwa kuna eneo kubwa ninapanda miti. Lakini kitu kingine ninashiriki kampeni mbali mbali za utunzaji wa mazingira. Kama hizo za upandaji wa miti kwenye matukio mbali mbali.

Kuhusu kuanza mradi mpya wa kazi, jambo la kwanza ili niweze kuanza mradi mpya wa kazi, nafanya tathmini ya huo mradi, unahitaji kitu gani na unatakiwa ufanye kwa muda gani. Baada ya hapo, baada kukamilisha hilo tathmini, inakuwa nimekwisha kujua ni vitu gani vinahitajika, na itanichukua muda gani, itanihitaji niwe na vitu gani kama vile pesa, au labda vifaa gani, au watu gani, ili niweze kukamilisha hilo jambo, au huo mradi. Baada ya hapo sasa, ndipo ninakwenda kuanza huo mradi moja kwa moja kwa maana tayari, unakuta nimesha fahamu, utanichukua muda gani, utanigharimu pesa kiasi gani na kadhalika. Baada ya hapo ni naufanya na kukamilisha vyema pasi na changamoto yoyote. Changamoto endapo zitatokea basi na kabiliananazo, kadri ya jinsi nilivyojipanga, au kwa kushirikisha watu wenye uwezo mkubwa kuniliko mimi.

Unafuata matukio ya kimataifa? Habu sasa inategemia na matukio ni matukio na mnagani. Mfano matukio kama vile michezo ninafatilia kwa jinsi ninavyoweza. Lakini kwa matukio mengine kama vile taarifa za habari kuhusiana na mambo mbalimbali ya nayotokea kwenye ulimwengu wa kimataifa ninafatilia. Pia kadiri ya jinsi ninavyoeza. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo ni vyakimataifa lakini huwenda sivifuatili kwa undani au sivifuatili kwa undani. Japo ni vyakimataifa. Hivyo ni vile ambavyo sivipendelei na hafipo kwenye vipa umbelev yangu.

Je, unapenda kupiga picha ndiyo, ninapenda sana kupiga picha. Yani kwa kweli picha, ninapenda sana kupiga. Mazingira ambayo ninapenda kupiga picha ni mazingira hale ya asili. Mfano, kama kuna miti mingi, mahali pa kijani, au kuna mawingu mawingu, hasa hali ambayo ni ya hali kama ya mvua, ninapenda sana. Lakini mazingira mengini ninapenda mazingira yalio tulia yenye maporomoko na kathalka. Mazingira mengine ninayo penda ni mazingira ambayo yana hali ya tofauti yaki mazingira yani ukiwasha kompyuta mpaka tu yani laptop. Zile picha ambazo huwa zinakuja kutokana na window huwa zinakuja picha nzuri sana sana napenda sana kukaa mazingira namna ile. Na ndio mazingira kama hayo ambayo napenda kupiga picha.

Mandhali nzuli ambayo ni mewai kuiona, moja ni mandhali ya mrima kilimanjalo. Niliwai kukaa maineo ya moshi, mkoani kilimanjalo, na palikuwa si mbali sana na mrima. Kwa hiyo nilikuwa nikigeuka nyuma ya shule na jikuta na uona ule mrima kilimanjalo. Hasa kwa zile siku ambazo hakuna mawingu, mawingu hajatanda. Nilikuwa ninafuraia sana mandhali hayo kwa sababu yanavutia, na hata unapo yaona kwenye picha na unavukuja kuyaona katika uhalisia wake kwa macho ya kwa kibina damu ya navutia kwa kweli kwa iyo nilifurai, nilipo yaona mazingira hayo na kwa kweli ni mazuli sana maandhali mengine ambayo ni mawai kuyaona ni mewai kutembelea maeneo ambayo ya na maporomoko ya asili maeneo ya huko huko moshi mkoa wa kilimanjaro kutokana na kwamba kuna mlima kilimanjaro basi kuna maporomoko mengi ya maji. Na maporomoko hayo ya navutia kweli kweli. Na yanambatana na uutu wa asili ambao ni wakijani sana. Lakini pia baridi ni kali katika maeneo hayo. Panavutia kwa kweli na nilipapenda.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa baseball. Mpira wa baseball ni mpira wa aina gani. Hapa unamaanisha mpira wa netball au basketball au mpira gani. Lakini nadhani hapa ulikuwa unamaanisha mpira wa basketball. Hapana. Mpira wa netball. Mpila wa netball ni mpila mzuli. Na ni mzuri. Sina uzoefu nao sana kwa maana sikuwa nikiupenda sana. Lakini nimewai kuona watu wakicheza mpira huo tulipokuwa shuleni kipindi tunasoma na walipendelea zaidi kuucheza wasichana. Kwa tamaduni za huku kwetu wanaume wengi hawachezi mpira huo, ila wengi wanaopenda kuucheza ni wanawake au mabinti wasichana. Lakini wanaume wengi wanapenda kucheza mpira wa miguu ambao ni football. Huo ndio mpira ambao wavulana wanapokuwa shule wanaupenda zaidi kuufatilia na kucheza. Hata unavokwenda wakati wa pumziko, wanafunzi wa kiume unakuta wanajadili kuhusu masuala yaliotokea kwenye mpira. Hasa hasa mechi zilizofanyika wakati wa usiku kipindi wako nyumbani na kathalika. Unaweza kushiriki wakati mkuu wa baseball uliouona. Nilipokuwa nasoma, niliona wanafunzi wakicheza mpira huo. Hasa hasa ilikuwa ni kwenye mashindano ya umiseta. Je, labda unaweza kueleza ni timu gani zilizokuwa zikicheza. Ilikuwa inacheza timu ya shule yetu na timu ya shule nyingine. Je, unakumbuka nini kilichotokea cha ajabu? Hamna kitu chochote kilichotokea cha ajabu. Wanafunzi walicheza vizuri na kwa upendo. Unapenda kueleza ni jinsi unavyohisi wakati huo. Najihisi kawaida kwa sababu si mchezo ninaoupenda sana. Unahisi nini unapofikiri kuhusu wakati huo? Najihisi vizuri tu, lakini najihisi vizuri zaidi nikiona mpira wa miguu.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio ambalo ni la muhimu zaidi katika maisha yangu ni tukio la kuhitimu chuo kikuu. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwangu kwa sababu niliisubili hiyo hatua kwa siku nyingi. Masomo yalikuwa ni magumu lakini nilijitahidi nilipambana na hatimaye siku moja nikafanikiwa kuhitimu. Nimesoma bachelor of science in applied microbiology and chemistry yaani shahada ya microbiolojia tumizi na kemia. Yalikuwa ni masomo maguma lakini na namshukuru mungu nilifanikiwa kuhitimu. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio muhimu sana katika maisha yangu na ilikuwa ni siku ya furaha sana hasa ikilinganishwa na sherehe nyingine nilizofanya za kitaaluma kama vile maafali ya kidato cha nne, maafali ya kidato cha sita na kadhalika. Yale ya chuo kikuu yalikuwa ni makubwa, mazuri sana.